Likizo yangu ya ndoto ningependa iwe kando ya bahari, mahali tulivu penye upepo mwanana na mandhari ya asili, yanayotuliza akili. Ningependa kuenda kwenye ufukwa, wenye maji ya blu, changa mweupe na mazingira ya sio na kelele nyingi. Mahali ambapo muda unaonekana kusonga polepole na maisha ya nahisiwa kuwa tulivu zaidi. Nikiwa huko, ningependa kufanya shughuli rahisi lakini zenye kufurahisha kama kutembea ufukweni, asubuhi au jioni kuogelea baharini, kusikiliza muziki na kusoma kitabu nikuwa chini ya kivuli. Ningependa kusafiri na mtu wa karibu au wachache ninaowaamini kama rafiki au wanafamilia Ili tushirikiane furaha na kumbukumbu nzuri Si lazima iwe kundi kubwa kwa sababu unapenda likizo yenye tulivu na mazungumzo maana kuliko kelele nyingi upande wa mtindo ya likizo, ningependa iwe ya kupumzika zaidi kuliko kutembea sana ingawa matembezi madogo na uchunguzi ni mazuri lengo langu kuu lingekuwa kupumzisha mwili na akili, kupata amani na kurudi nikiwa na nguvu mpya.

Napenda kuenda maktabani mara katha kwa muezi kulingana na maitaji yangu ya kusoma, kujifunza au kufanya utafiti, mara nyingi siki la siku lakini napopanga ratiba angu, napanga ziyara katha kila wiki au kila muezi ili kuchukua vitabu, kusoma kwa utulivu na kupata rasimari muhimu kwa kazi au masomo.

Wakati ninawasiwasi napenda kuchukua atuwa ambazo zinanisaidia kutuliza akili na kuondoa isia za shaka au ofu. Kwanza mara nyingi ufanya kupumua kwa utulivu na kwa kina. Kujaribu kupunguza mskumo wa isia na kuzingatia sasa badala ya kuishi katika mawazo yanayonisumbua. Kupumua kuna nisaidia kuhisi uthibiti kidogo juu ya hali na kupunguza msongo wa akili.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kuunda na kuelewa kila kitu kwa haraka na kwa kina, si tu kwa utaaluma bali bia kibinafsi. Kwa mfano ningependa kuwa na uwezo wa kusuluhisha matatizo changamoto haraka, kuelewa hisia na mtazamo wa watu wengine kwa uraisi na kutumia maarifa ayo kufanya maamuzi sahihi bila kusita. Uwezo huu ungeweza kunisaidia kushughulikia changamoto za kazi na maisha ya kila siku kwa ufanisi zaidi bila msongo wa akili au hofu wa kufanya makosa.

Siku yangu ya kuzaliwa napenda kusherekea kwa utulivu lakini wenye furaha mara nyingi na familia na marafiki wa karibu Si sherehe kubwa sana za kelele nyingi bali ni mazingatio madogo yenye maana kama chakula kizuri mazunguzo mazuri na kufuruhia wakati pamoja na wale ni naopenda Nakumbuka sherea siku ya kuzaliwa niliopenda zaidi ilikuwa nilipo sherekea na familia angu na marafiki wa karibu nyumbani Tukikula chakula kizuri kucheka kuimba na kushirikiana katika michezo midogo au mazunguzo ya kufurahisha kuhusu chakula, napenda sana kia kitamu ya chocolate au vanilla pamoja na vyakula vidogo vina vyopendeza radha kama sandwiches, matunda au finger foods. Kwa zawadi, nige penda kupokea kitu ambacho kinamana au kitasadia kukuza vipaji vyangu. Kama kitabu, kifaa cha kujifunzia au kitu cha kubunifu nachoweza kuniachia kumbukumbu ya kudumu.

Ndiyo, mara nyingi ninanua vitu kwa kutumia simu kwa ni ni raisi na haraka. Kutumia simu kuna nisaidia kufanya ununuzi popote na wakati wowote bila haja ya kuenda dukani moja kwa moja. Asa wakati ninakuwa na ratiba ya shuguli nyingi ninapenda kuepuka foreni. Mara nyingi ninanunua vitu kama vyakula, mavazi, vitabu au bidhaa ndogo za kila siku kupitia app za maduka au malipo ya mtondaoni. Njia hii pia unisaidia kulinganisha bei kuona maoni ya wateja wengine na kuchagua bidhaa bora zaidi.

Tabia ya mtu inayonichukiza zaidi ni ukosefu wa heshima na ubinafsi wa kupita kiasi. Ninapohisi mtu anakupuuza kutosema ukweli au kuweka maslahi yake binafsi mbele ya wengine bila kujali madhara. Napata hisia ya kuchukizwa kwa sababu inavunja msingi ya ushirikiano na heshima ya kibinadamu. Tabia ya kutotimiza ahadi au kuwa na ukosefu wa nidhamu kazini au katika maisha ya kila siku inasumbua. Hii nibkwa sababu ni changamoto kushirikiana na mtu ambaye hawezi kushikilia maneno au ahadi yake na mara nyingi inasababisha shida au mchanganyiko.

Wakati ninaitaji msada kazini, na pendela kuchukua atuaza kimfumo na za kieshima hili kupata msada sahi na kwa wakati unofa. Kwanza mara nyingi najaibu kueleza tatizo kwa uwazi na kwa kina. Hili mtu aneisaidia wezo kuelewa kilicho nifunga na niyaina gani ya msada ninaitaji. Hii usaidia kuepuka mchanganyiko na kwa kakisha msada unalenga tatizo usika.

Kuendelea na kazi na maisha ya kibinafsi ni changamoto kubwa, lakini ninaona kama sanaa ya kupanga muda na vipaumbele kwa uangalifu. Kwanza, napanga ratiba yangu kwa makini, nikigawa muda kwa kazi muhimu za kazini na wakati wa kupumzika au kujali familia, marafiki na maslahi binafsi. Kwa mfano, napanga muda maalumu wa kazi bila kukwaza mapumziko na wakati wa mapumziko najitahidi kutoingiza maswala ya kazi isipokuwa ni dharura.

Kipaumbele kikubwa kazini linapokuja swala la mawasiliano ni uwekaji wazi wa ujumbe na kusikiliza kwa makini. Kwa maneno mengi, ni kuhakikisha kwamba malezo yanatolewa kwa uwazi kwa luga raihisi kueleweka na bila mchanganyiko. Ili kila mtu anayepokea ujumbe anaweza kinachotarajiwa kwake Hii ni muhimu kwa sababu mawasiliano yasiyo wazi mara nyingi husababisha mchanganyiko makosa na kupoteza muda.

Kuwatia moyo wenzangu kazini ni jambo ambalo ni najali sana. Kwani motisha ya pamoje huongeza tija na furaha ya kazi. Kwanza, napenda kushukuru na kupongeza kila moja pale anapofanikisha jambo au kufanya jitihada zake za ziada. Hii inaweza kuwa kwa maneno rahisi ya pongezi, baruapepe ya shukrani, au hata kwa kumtaja mbele ya timu. Kutambua jitihada zao hufanya wenzangu wajisikie kudhaminiwa na kuhamasika zaidi.

Sipendi sana kuvaa vipuli lakini naelewa kwa nini watu wengi wanavipenda. Kwa upande wangu, napendelea mtindo ulio rahisi na wa kawaida. Hivyo mara nyingi nachagua kutovaa mapambo mengi. Hata hivyo, ninaona vipuli vinaweza kuwa njia nzuri ya kuonyesha mitindo binafsi na kuongeza mvuto. Hasa, vinavyochaguliwa kulingana na mavazi au tukio maalumu. Kwa kifupi, si sehemu ya mtindo wangu wa kila siku. Lakini ninawathamini kama sana na urembo kwa wale wanavyovipenda.

Kuaanda ripoti za kazi ninachukua hatua kwa mpangilo dhabiti na makini ili kuhakikisha ripoti inakuwa wazi sahihi na yenye tija kwa wasomaji kwanza napanga lengo la ripoti ninafahamu ni tarifa gani ninataka kutoa na anayesoma na kwa nini ripoti hii inahitajika hii husaidia kueka mwanga juu ya mambo muhimu na kuepuka maelezo yasio ya maana.

Msimu ninaopenda zaidi ni majira ya chemichemi kwa sabu ni wakati wa mabadiliko kuamsha maisha na kuibuka kwa rangi na furaha ya siri. Katika majira haya, miti inaanza kupanda majani mapya, maua hutoa kwa wingi na hewa inakua nyepesi na nyenye furaha. Hii hufanya mazingira kuwa tulivu na kuvutia na kunipa hisia ya kuanza upya na kuhamasika.

Tabia ninayopenda zaidi kwa wengine ni heshima na uaminifu. Napenda watu ambao wanashugulika na wengine kwa adabu ushirikiana bila ubinafsi na kuonyesha heshima hata kama hatueki wapi kati kazi au maisha ya binafsi. Hii ufanya mawasilano kwa raisi, mausiano ya kazi au ya binafsi kuwa na amani na kila mtu ajisikie kuthaminiwa.

Wakati walikizo napenda kujistawisha kwa njia ya kufurahia kupumzika na kujiweka muda wakijitunza binafsi kwanza napanga muda wangu ili kupumzika bila shinikizo kuondoa msongo wa kazi na majukumu ya kila siku hii inaweza kuwa kwa kulala kidogo zaidi ya subuhi soma kitabu kizuri au kufurahia kahawa au chai yenye utulivu huku nikitazama mandari tulivu.

Napenda filamu za mbalimbali lakini zaidi navutiwa na filamu za drama, vichekesho na zile za matukio. Filamu za drama hunipendeza kwa sababu mara nyingi huonyesha maisha ya alisi ya binadamu, changamoto anazopitia na mafunzo muhimu ya kimaisha ambayo mtu anaweza kujifunza. Vichekesho navipenda kwa sababu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nisikie furaha hasa baada ya siku ndefu ya ngumu. Pia napenda filamu za matukio kwa sahabu uwa na msisimiko, matukio ya kushtua na adidi zinazovutia ambazo unifanya nibaki makini kwanzia mwanzo wadi mwisho wa filamu. Kwa ujumla napenda filamu ambazo zinaujumbe mzuri, burudani na zinazofanya fikiri na kujisikia vizuri baada ya kuzitazama.